Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu na kupanga shughuli za kila siku. Pia hutumia kwa kujifunza, kusoma habari na kufanya kazi kwa urahisi. Bila simu, ningepata ugumu katika mawasiliano na upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Kwa hivyo, kifaa hiki kimekuwa sehemu muhimu kwa maisha yangu ya kila siku na hunirahisishia kuendesha majukumu yangu kwa urahisi.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kathaa kwa wiki, hasa asubui au jioni kulingana na ratiba yangu. Mazoezi ninayopenda ni kutembea kwa mwendo wa haraka, kunyoosha mwili na kufanya mazoezi mepesi ya nguvu. Mazoezi huni saidia kuboresha afya ya mwili, kupunguza masongo ya mawazo na kuongeza nguvu za kila siku. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na umakini mzuri katika kazi zangu. Kwa ujumla, kufanya mazoezi mara kwa mara ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha yenye afya.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu inanipa uhuru wa kusogea na kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi. Suruali hunifanya nijisikie, nikiwa salama na nikiwa huru. Hasaa ninapo kuwa kazini au katika shughuli zangu za kila siku. Pia, ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine kulingana na hali ya hewa na tukio. Ingawa siketi pia ni nzuri, suruali hunifaa zaidi kwa maisha yangu ya kila siku na hunipa faraja na ujasiri ninapokuwa nje au nikifanya kazi.

Ninaweka nenosiri langu salama kwa kuchanganya mchanganyiko wa herufi na mbali na alama maalum ili liwe ngumu kubashiri. Huepuka kutumia majina, tarehe za kuzaliwa au taarifa zinazonihusu moja kwa moja. Pia hubadilisha nenosiri mara kwa mara na hutumia nenosiri tofauti kwa huduma mbalimbali. Ninahakikisha simshiriki mtu yeyote nenosiri langu na nikiingia katika kifaa cha umma hutoka kwenye akaunti mara moja. Njia hizi hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha usalama wa matumizi yangu ya kila siku.

Mimi hua unyoa nywele zangu mara moja au mara mbili kwa mwezi kulingana na muda na hali ya nywele. Napenda kuwa nadhifu na nikiwa msafi kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Wakati mwingine huenda kwa kinyozi na wakati mwingine hujinyolea mwenyewe nyumbani. Kunyoa mara kwa mara hunisaidia kudumisha muonekano mzuri na pia ni sehemu ya kujitunza. Kwa ujumla, utaratibu huu hunifanya nijisikia mtulivu, nikiwa tayari kwa majukumu ya kila siku na mawasiliano na watu wengine.

Ndiyo, ninajiona kuwa mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kutafuta njia mpya za kutatua changamoto za kubuni mawazo tofauti. Mara nyingi, hufikiria sana kabla ya kufanya uamuzi na napenda kujaribu mbinu mpya katika kazi au maisha ya kila siku. Ubunifu, hunisadia kuboresha kazi zangu, kuleta mabadiliko na kujifunza kutokana na uzoefu wangu. Pia hunifanya nijisikie huru kueleza mawazo yangu na kushirikiana vizuri na wengine.

Ndiyo, napenda kupika sana. Kunanifurahisha kwa sababu naweza kujaribu mapishi mapya na kuunda ladha tofauti. Mara nyingi napenda kupika chakula cha nyumbani kama wali, mboga na nyama. Pia napenda kujaribu mbinu mpya za kupika ili chakula kiwe kitamu zaidi. Kupika, kuna saidia kupumzika baada ya siku ndefu na pia kuwafurahisha familia na marafiki wangu kwa chakula kizuri. Hii nafanya kipindi cha jikoni kuwa cha furaha na ubunifu.

Mimi ningependa kujifunza kijapani. Kina nivutia sana kwa sababu kinaandikwa kwa njia tatu tofauti. Hiragana, katakana na kanji. Na kila moja inahadhi yake ya kipeke. Pia kijapani ni lugha yenye utamaduni mzuri sana. Unaojumuisha heshima, historia na mitindo ya mawasiliano ya kipekee. Kujifunza lugha hii kuna nisaidia kuelawa filamu, anime na kitabu cha asili kwa urahisi zaidi na pia kunachangia maendeleo yangu ya binafsi kwa kifikra.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasaa, waridi. Inanifanya nijisikie tulivu na furaha. Na maranyingi inanirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za utoto. Nilipokuwa nikipanda maua na familia yangu kwenye bustani. Harufu hii pia inafanya nijisikie mzuri kisaikolojia. Kama ikinitia moyo au kunipanguvu ya kwanza siku kwa tabasamu. Pia ninavitu vichache nyumbani venye harufu hiyo kama sabuni na mafuta ya harufu ya waridi na maranyingi napenda kuyatumia wakati wa mapumziko yangu.

Tunda langu nalo la kupendezwa ni embe. Ninapenda embe kwa sababu lina ladha tamu sana. Harufu yake ni nzuri na linanipa nguvu kwa haraka. Pia kumbuka za utoto wangu zinasababisha furaha nikikula embe. Kwani mara nyingi nililipata kutoka bustani ya familia. Embe pia lina virutubisho muhimu vinavyonisaidia kuwa na afya bora. Na mara nyingi, ninalikula ikiwa ni kitafunwa cha mchana au kama sehemu ya chakula cha jioni.

Napenda zaidi kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani za karatasi. GPS inanirahisishia sana safari kwa sababu inanionesha njia sahihi kwa wakati halisi na kunisaidia kuepuka foleni au kupotea. Pia inanipa uhakika zaidi ninaposafiri sehemu ambazo sijui vizuri. Hasa, ninapokuwa peke yangu. Hata hivyo, najua pia kusoma ramani za kawaida. Na wakati mwingine, nazitumua kwa kujifunza mwelekeo kwa maeneo mapya. Kwa jumla, GPS inanifanya nijisikie salama, nikiwa na uhuru wa kufika, ninakokwenda bila wasiwasi mwingi.

Napendelea kuwasilina na watu uso kwa uso kwa sababu inanipa nafasi ya kuelewa hisia zao vizuri, kupitia sauti na lugha ya mwili. Mawasiliano ya aina hii hujenga uhusiano wa karibu na kusaidia kuondoa kutoelewana haraka. Hata hivyo, pia ninatumia simu wa ujumbe kwa uandishi pale ambapo umbali ni changamoto au muda ni mdogo. Nina jitahidi kuwa msikilivu, kuzungumza kwa heshima na kueleza mawazo yangu kwa uwazi ili mawasiliano yawe mazuri.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni kahawa enye harufu nzuri na ladha ya kipekee. Napenda kunywa kahawa kwa sababu wakati wa mapema inanipa nguvu na kunifanya nisisahau majukumu yangu ya siku. Pia, kahawa ni sehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi. Mara nyingi nakunyua kahawa ni kipanga siku yangu na kufikiria mipango yangu. Kwa baadhi ya siku, napenda kuchanganya kahawa kidogo na maziwa pia sukari ili ladha iwe laini na tamu. Kwa hivyo, kahawa si tu kinywaji, bali pia ni sehemu ya kuanza siku, kwa furaha na motisha.

Ndiyo, nimeshawahi kwenda kwenye tamasha la muziki mara kadhaa. Napenda tamasha hizi kwa sababu huchangia muziki mzuri, mandhari ya kushangaza na furaha ya kushirikiana na watu wengine waliopendezwa na muziki kama mimi. Kuzunguka kwenye wimbo kwa kuimba pamoja na mashabiki wengine kunanifanya nijisikie huru na furaha kubwa. Pia ni fursa nzuri ya kugundua wasanii wapya na mitindo ya muziki tofauti. Jambo linaloongeza mapenzi yangu kwa muziki. Kila tamasha ninaloenda linabaki kwenye kumbukumbu yangu kwa muda mrefu. Kwa sababu linaunganisha sauti, rangi na hisia kwa namna ya kipekee.

Ninashugulikia wateja kwanza ya heshima uvumilivu na kwa kuwa msikilivu sana. Kwanza nasikiliza matatizo au mahitajiao kwa makini ilikuelewa kabisa wanachotaka. Kisha na wapa maelezo wazi na suluhisho zinazofaa kwa haraka kadri niweze. Pia, najitahidi kuwa na watabasamu na mtazamu chanya ili kufanya wateja, wajisikie vizuri na kuthaminiwa. Kwa kufanya hivyo, si tu kuwaalika wateja kurudi. Bali pia kujenga uhusiano wa kudumu na kuaminiana na kushirikiana kwa ufanisi.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko AC. Kwa sababu, unanipa hisia ya uhuru na unafaa zaidi kwa afya yangu. Upepo waasili unapita mwili kwa taratibu. Unapunguza joto bila kuleta kio au hewakavu kama AC. Pia, unasikiza sauti ya upepo kuna nifanya nijisikie tulivu na kunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za bustani au pwani. Hata hivyo, napenda kutumia AC pale haliahewa nia joto sana au ninapokuwa ndani ya ofisi. Inanisaidia kuondoa joto haraka na kufanya kazi kwa urahisi.

Ninapenda kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi kwa sababu ni rahisi kupata habari mpya kwa haraka na kutoka vyanzo mbalimbali. Mtandaoni naweza kupata picha, video na maelezo ya kina ambayo hufanya nielewe habari vizuri na zaidi. Pia ninaweza kusoma wakati wowote au mahali popote bila kutegemea muda wa uchapishaji wa gazeti. Hata hivyo, mara nyingine napenda kugusa gazeti, la karatasi, kwani lina hisia ya asili na ni raha kusoma kwa mikono. Kwa ujumla, mtandao unanisaidia kuwa na habari za haraka na za kisasa kila siku.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp. Napenda kutumia WhatsApp kwa sababu inanirahihishia kuwasiliana na familia, marafiki na wateja kwa urahisi na haraka. Pia, inaweza kutumika kutumia picha, video na nyaraka jambo linaloongeza ufanisi katika mawasiliano yangu ya kila siku. Kwa kawaida, napenda pia kutumia WhatsApp kuungana na makundi ya kazi na elimu kupata maarifa muhimu na kushiriki mawazo. Kwa hivyo, WhatsApp si programu ya mawasiliano tu, bali pia ni chombo muhimu kinachoniwezesha kubaki na uhusiano mzuri na watu na kufanya shuguli zangu za kila siku ziwe rahisi zaidi.

Napendelea zaidi kunyoa kuliko kukaa na ndevu. Kwa sababu, hunifanya nijisikie msafi na nikiwa tayari kwa shugli za kila siku. Kunyoa, hunipa muonekano nathifu na hunisaidia kujiamini zaidi ninapokuwa kazini au nikikutana na watu. Pia ni rahisi kutunza uso ukiwa umenyoa na katika hali ya hewa ya joto. Hata hivyo, kuna nyakati ambao napenda kuacha ndevu kidogo kwa mtindo au mabadiliko ya muonekano. Kwa ujumla ninachagua kunyoa maranyingi, lakini huru kubadilisha kulingana na mazingira a hali niliopo.

Ndio, napiga kura kila ninapopata nafasi kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya nchi na kuhakikisha sauti yangu inasikika. Napiga kura kwa uangalifu nikijua mradi au mgombea ninayemchagua unafaa na kuzingatia maslahi ya jamii na taifa. Kwa kawaida, nashughulikia mchakato kwa uwazi na kuhakikisha ninalinda usiri wa maoni yangu. Kupiga kura kunanifanya nijisikie sehemu ya mabadiliko ya jamii na kunisaidia kuwa raia mwenye wajibikaji.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha ya kipeke. Kuona bahari, kusikia mawimbi na kuhisi upepo wa baharini kuna nisaidia kupunguza mawazo na wasongo ya mawazo. Pia, pwani ni mahali pazuri pakupumzika na kutumia muda na marafiki au familia. Iwe ni kutembea, ufukweni, kuogelea, hau kukaa to nikitazama, machweo ya jua. Mazingira ya pwani hunifanya nijiskie huru na kunirudisha nguvu mpya.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa kwa sababu kunanipa ufahamu wa kinachotokea duniani na kunisaidia kuelewa muktadha wa siasa, uchumi na jamii. Kwa mfano, napenda kusoma taarifa kuhusu maendeleo ya teknolojia, mashindano ya michezo na matukio ya kimataifa kama vile makubaliano ya hali ya hewa. Pia, kufuata matukio haya kunanisaidia kuzungumza na watu wengine kwa uelewa zaidi na kushiriki mawazo. Kwa jumla, ni njia ya kuwa na raia wa dunia mwenye ufahamu na kuendeleza mtazamo wangu wa kimataifa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya watoto mara kwa mara, hasa ninapokuwa na watoto au ndugu wadogo. Michezo hii hunikumbusha utoto wangu na hunifanya nijisikie huru bila mawazo mengi. Pia, ni njia nzuri ya kuimarisha uhusiano, kucheka na kufurahia muda pamoja bila kutumia sana teknolojia. Michezo ya watoto hunisaidia pia kuwa na mwili unaosogea na akili ilio huru. Kwani mara nyingi inahitaji ubunifu na ushirikiano. Kucheza michezo ya watoto ni jambo linaloniletea furaha, utulivu na kumbukumbu nzuri sana.

Nakumbuka nimeshawahi kujaribu sushi, chakula chakijapani. Nilivutiwa na muonekano wake na rangi na upendo ulioingiziwa katika utayarishaji wake. Ladha ya samaki safi na mchele wa ladha zingine hufanya chakula hiki kuwa kitamu sana. Pia, kujaribu sushi kuna nisaidia kuelewa tamaduni tofauti na maadili ya chakula ya sehemu nyingine za dunia. Ingawa mara kwa mara ilikuwa changamoto kidogo niliona nifuraha na njianzuri ya kupanua ladha na uzoefu wangu wa chakula.

Shuguli za siku za mvua mara nyingi hubadilika kulingana na hali ya hewa. Wakati mvua inanyesha, maranyingi napendalea kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutengeneza kafe au chai moto. Mara nyingine napenda pia kutembea mvua kidogo ikiwa na hali ni salama. Kwa ni kunafurahisha kuona maji yananyesha na kunusa harufu ya udongo. Nakumbuka siku moja, nilipokuwa na mpango wa kuenda nje, mvuwa ilinyesha kwa gafla na ilibidi nibadilishe mpango wangu. Kwa sababu yake, nikabaki nyumbani na kufanya shuguli za ndani. Sauti ya mvuwa inanifanya nijisikie tulivu na furaha. Ni kama kumbatio la asili, linalonirudisha utulivu ndani ya moyo wangu.

Kuongeza uzalishaji wangu napanga ratiba yangu kwa makini na kueka vipaumbele vya kazi. Kila siku, naanzia na kazi muhimu zaidi na kuzingatia muda wa kufanya kila jambo bila kupanua muda sana. Pia, napumzika kidogo kati ya kazi ili kuepuka uchovu na kubaki makini. Teknolojia pia inanisaidia kwa mfano kutumia programu za kupanga kazi kusaidia kufuata ratiba. Mara nyingine napanga malengo madogo ya kila siku ambayo yananirahisishia kufika malengo yangu makubwa.

Kinachonifanya nicheke ni kuona au kusikia mambo ya kuchekesha, kama vile vichekesho, video za kuchekesha, au tabia za wapenzi wangu na marafiki. Mara nyingine, kucheka hutokea bila kutarajia. Asa, pale kuna hadithi za kuchekesho zinazohusisha maisha ya kila siku. Kucheka pia hufanya nijisikie vizuri, kisaikolojia na kuimarisha hisia nzuri dani ya moyo. Pia kucheka pamoja na wengine, huunda uhusiano wa karibu na furaha ya pamoja.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kupanga taarifa zote muhimu kwa mpangilio wa mantiki. Kwanza nakusanya data ya taarifa muhimu kutoka kwa vianzo mbalimbali ili kuwa na uwakilishi kamili wa kazi iliofanywa. Kisha naandika kwa lugha rahisi na wazi. Nikiongeza maandiko ya maelezo, grafu au jedwali pale inapohitajika. Pia nakagua ripoti mara kadha kuhakikisha haijaingiliana au kuna makosa mwisho napanua hatimisho na mapendekezo ili ripoti iwe na thamani kwa wale wanaosoma.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale ya usimamizi, wa muda na uzalishaji. Katika mafunzo haya, nilijifunza jinsi ya kupanga ratiba, kuweka vipaumbele na kuepuka kuchanganya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Pia, nilijifunza mbinu za kushughulikia changamoto kwa utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila wasiwasi. Mafunzo haya yamenisaidia sio tu kazini, bali pia katika maisha yangu binafsi. Kwa kuwa nimeweza kutumia mbinu hizi kupanga shughuli zangu za kila siku.

Ningependa kupata mafunzo ya kiteknolojia kazini. Hasa kuhusu programo mpya za kompyuta, AI na zana za kuongeza uzalishaji. Mafunzo kama haya yangenisaidia kuboresha ufanisi wangu. Kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi kwa haraka na kushirikiana viema na wenzangu. Pia, ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa miradi. Kwa sababu, yataniwezesha kuongoza timu vizuri na kufanikisha malengo ya kampuni. Kwa ujumla, mafunzo haya yatakuwa sehemu ya kuendeleza ujuzi wangu, binafsi na kitaaluma, na pia nafasi ya kufanya kazi kwa ubunifu na tija kubwa zaidi.

Rangi ninayo ipenda kwa chumba ukutani ni blue ya upole. Blue hula cha utulivu na hisia ya amani ndani ya chumba. Jambo linalofaa kwa kupumzika au kufanya kazi za kimawazo. Pia, rangi hii inalingana vizuri na samahani na mapambo mbalimbali. Hivyo, kufanya chumba kiwe kizuri na cha kuvutia. Blue pia hunikumbusha mawingu ya asubuhi au bahari, ambayo hunifanya nijisikia huru na mwenye furaha. Kwa ujumla, kuchagua blue kwa ukuta ni njia ya kupongeza manthari nzuri na hisia za utulivu ndani ya chumba changu.

Ndio, napenda kuimba mara kwa mara. Hasa ninapokuwa peke yangu au nikiwa katika mazingira yanayonifanya nijisikie huru. Kuimba, hunisaidia kutoa hisia zangu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha ndani yangu. Pia, ninapenda kuimba nyimbo zinazopendwa kwa sababu hunikumbusha kumbu kumbu nzuri au kunipa motisha. Ingawa, si mwimbaji wa kitaalamu, kuimba hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini zaidi.

Ndiyo, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu yangu. Kupitia simu, ninaweza kupata bidhaa na huduma haraka bila kuenda sokoni, na pia kuangalia bei tofauti na maoni ya wateja wengine. Nanunua vitu kama chakula, bidhaa za nyumbani na mara nyingine vifaa vya kiteknolojia. Kutumia simu kunarahihisha mchakato wa malipo kwa kutumia benki au malipo ya kidigitali. Hii pia inanisaidia kupanga bajeti yangu vizuri kwani nina rekodi ya kila ununuzi. Kwa ujumla, kununua kwa simu kunanifanya niwe na urahisi, haraka na usalama katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi ya ushirikiano na wengine ninaiendesha kwa kuwasikiliza kwa makini na kuielewa mawazo yao. Kwanza, nasikiliza kila mtu ili kujua mitazamo na wazo lao. Kisha, tunapanga kazi pamoja kwa kugawa majukumu kwa kila mshiriki kulingana na uwezo wake. Pia, najitahidi kuwasiliana kwa uwazi, kutoa mrejesho chanya na kusaidia pale mtu anapohitaji msaada. Kwa kufanya hivyo, timu inafanya kazi kwa ufanisi, matatizo yanatatuliwa haraka na kila mshiriki anahisi kuwa sehemu ya mafanikio.

Ushauri wangu, kwa mtu mwingine, ungekuwa kuwa na subira na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Mara nyingi, maisha huleta changamoto, zisizotarajiwa, na ni rahisi kukasirika au kukata tamaa. Ushauri wangu ni kuchukua hatua kidogo kidogo, kupanga vipaumbele na kuzingatia suluhisho badala ya matatizo. Pia ni muhimu kujifunza kutokana na makosa na kuendelea bila kuchoka. Kwa kufanya hivyo, mtu anaweza kufanikisha malengo yake, kuboresha maisha yake na kuwa na furaha ya kweli.

Aina ya keki ninayoipenda, zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu na laini ambayo hunipa furaha kila ninapoikula. Harufu ya chokoleti inapochanganyika na ladha ya keki mpya hunifanya nijisikie vizuri sana. Pia keki ya chokoleti hunikumbusha sherehe na nyakati nzuri kama siku za kuzaliwa au kusherekea mafanikio fulani. Mara nyingi, napenda kuila ikiwa imeambatana na kikombe cha chai au kahawa.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye mchango mkubwa. Kwanza, napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko inayotumika tena na kuepuka bidhaa za plastiki za matumizi ya mara moja. Pia, ninahakikisha natupa taka mahali sahihi na inapowezekana natenganisha taka kwa ajili ya kurejewa. Napenda pia kuokoa umeme na maji kwa kuzima vifaa visivyotumika na kutumia maji kwa uangalifu. Zaidi ya hayo, ninaelimisha watu walio karibu nami kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni vipindi vya elimu na teknolojia. Napenda vipindi vinavyoeleza uvumbuzi mpya, sayansi na maendeleo ya kiteknolojia, kwa njia rahisi na kueleweka. Vipindi hivi hunisaidia kujifunza mambo mapya, kufungua mawazo na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Pia napenda jinsi vipindi hivi vinavyotoa mifano halisi na hadithi za watu waliofanikiwa katika nyanja mbalimbali. Wakati mwingine, utazama vipindi hivi jioni ili kupumzika na kuongeza maarifa.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au tano usiku. Kulingana na shughuli za siku hiyo. Ikiwa nina kazi nyingi au majukumu muhimu, naweza kukaa hadi saa sita usiku, nikihakikisha nimemaliza kazi zangu. Hata hivyo, ninajitahidi kulala mapema, kadri inavyowezekana, ili kupata usingizi wa kutosha, na kuamka nikiwa na nguvu. Kukaa usiku sana, hunifanya nichoke. Hivyo, hupanga ratiba yangu vizuri ili nipate muda wa kupumzika. Kusawazisha muda wa kazi na usingizi ni muhimu sana kwa afya na ufanisi wangu wa kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya shughuli. Zinazonisaidia kupunguza joto na kubaki salama. Mara nyingi, napenda kukaa sehemu yenye kivuli, kunywa maji mengi, au vinywaji baridi ili mwili ubaki na nguvu. Pia, napendelea kuvaa nguo nyepesi na kutumia muda ndani ya nyumba nikifanya kazi ndogo au kupumuzika. Wakati mwingine, napenda kuoga maji baridi na kusikiliza muziki ili nijisikie tulivu. Wakati wa jua kali, najitahidi kujitunza vizuri, kuepuka jua kali moja kwa moja na kuhakikisha afya yangu inaendelea kuwa nzuri, licha ya hali ya hewa.

Kwa kawaida nalala kwa masaa sita hadi nane kila siku kulingana na ratiba ya siku yangu. Ninajitahidi kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili mwili na akili vipumzike vizuri. Usingizi hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu. Kuwa makini kazini na kuwa na hali nzuri ya kuhisia siku mzima. Ninapokosa usingizi, hugundua haraka kuwa uzalishaji wangu unapungua. Ndiyo, maana napanga muda wa kulala, kuepuka kutumia simu sana usiku, na kuunda mazingira tulivu ya kulala.

Wakati ninapokuwa na furaha, najifurahisha kwa kushiriki hisia hizo na watu ninawapenda, kama familia au marafiki. Maranyingi, napenda kucheka, kusikiliza muziki ninaupenda, na kufanya shuguli ndogo wazinazo ongeza furaha kama kutembea au kupumzika nje. Pia, wakati mwingine, najipongeza kwa mafanikio madogo, niliopata iili kujitathmini zaidi. Kufurahia muda huo hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kuongeza motisha ya kuendelea kufanya mambo chanya. Najifunza kuthamini nyakati za furaha na kujifanya ziwe za maana zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki na jitahidi kubadilisha tabia zangu za kila siku. Kwanza, natumia mifuko ya kitamba au ya kudumu badala ya mifuko ya plastiki ni napoenda kununua vitu. Pia, napendelea kununua bidhaa zilizo na mifunganisho vinavyoweza kurejelewa au kutumiwa tena. Nyumbani, nahakikisha na chambua taka na kutupa plastiki mahali panapofaa kwa ajili ya kurejelewa. Zaidi ya hayo, ninepuka kutumia chupa za plastiki, za matumizi ya mara moja na badala yake natumia chupa ya kudumu.

Kwa kawaida, nakunywa maji takriban lita mbili hadi tatu kwa siku. Kulingana na shughuli ninazofanya na hali ya hewa. Ninapokuwa na kazi nyingi au jua kali huongeza kiwango cha maji ili mwili ubaki na nguvu na kuepuka upungufu wa maji mwilini. Napenda kunyo maji mara kwa mara. Siku mzima badala ya kunywa maji mengi kwa wakati mmoja. Kunywa maji ya kutosha, hunisaidia kuwa makini, kuwa na ngozi nzuri na kubaki na afya njema. Maji ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na ninajitahidi kuyapa kipaumbele kila wakati.

Kwenye kompyuta, ninatumia zaidi kwa kazi na kujifunza. Mara nyingi, hufanya programu, kuandika ripoti na kushugulikia miradi yangu ya kiteknolojia. Pia napenda kutumia kompyuta kusoma habari, kufanya wawasiliano kupitia barua pepe au programu mbalimbali. Na kufanya shuguli za kibiashara kama kupanga bajeti au kufuatilia miradi. Zaidi na hayo, kompyuta hufanya kazi ya kupanga na kurekodi data iwe rahisi na haraka. Jambo linaloongeza ufanisi wangu. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo changu muhimu sana kwa kazi, elimu na kupanga maisha yangu ya kila siku.

Mchezaji ninayempenda sana ni Cristiano Ronaldo. Napenda jinsi anavyoshirikiana na wenzake, bidii yake na utashi wake na kuendelea kuboresha mchezo wake kila wakati. Pia mwenendo wake kwenye uwanja huu naibu motisha kubwa, siyo tu kwa wapenzi wa mpira wa miguu. Bali pia kwa watu wanaopenda kujituma na kufanikisha malengo yao. Ana nidhamu ya hali ya juu na hufanya kazi kwa bidi ili kufanikisha timu yake. Kwa ujumla, Cristiano Ronaldo ni mfano mzuri wa jinsi juhudi, mshikamano na ustadi vinaeza kuleta mafanikio makubwa kwenye michezo na maisha kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kuvaa saa mara kwa mara hasa wakati wakazi au sherehe. Kuvaa saa, kuna jifanya nijisikia nadhifu na kuangalia vizuri. Kwani ni sehemu ya mtindo na pia chombo cha kufuatilia muda. Pia, ninapenda jinsi saa nzuri inavyoongeza uelewa na heshima katika muonekano wangu. Wakati mwingine na huvaa saa kwa shuguli za kila siku ilikuendesha ratiba vizuri na kujua muda wakazi au mapumuziko. Kwa ujumla, saa ninyongeza ya mtindo na chombo muhimu kwa kudumisha nidhamu ya muda katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha teknolojia na ubunifu hasa zinazoweza kurahihisha maisha ya watu au kuongeza ufanisi kazini. Napenda kazi zinazohitaji kutumia akili, kufikiria kwa ubunifu na kutatua changamoto kwa mbinu mpya. Kazi kama hii, hufanya nijisikie kuridhika. Kwani si, tu kwamba napata matokeo, bali pia naona mchango wangu unasaidia wengine. Pia, kazi zinazohusiana na timu, zinanifundisha kushirikiana, kudumisha nidhamu na kujifunza kutokana na wengine. Kwa ujumla, kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayoniletea motisha, maendeleo binafsi na matokeo chanya kwa jamii.

Kushirikiana na timu kwanza nasikiliza kila mshiriki ili kuelewa mawazo na wazo lao. Kisha, tunapanga kazi pamoja. Tukigawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu. Pia, ninajitahidi kutoa mrejesho chanya na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji. Msaada. Mara nyingine, tunapanga mikutano midogo au mazungumuzo ya kirafiki ili kuimarisha uhusiano na mshikamano wa timu. Kwa kufanya hivi, kazi inakamilika kwa urahisi na kwa ufanisi. Kila mshiriki anahisi kuwa sehemu ya mafanikio na timu inafanya kazi kwa mashikamano na matokeo bora.

Kila siku, napenda kutumia njia ya usafiri, inayoniruhusu kufika haraka na kwa urahisi kama vile basi au gari. Napanga ratiba yangu mapema ili kuepuka masongamano na kuchelewa kazini au kwenye shughuli zingine. Pia ninapenda kutumia usafiri wa pamoja kama uber au teksi mara nyingine kwa sababu ni rahisi na salama. Na pia husaidia kupunguza uchovu wa kuendesha gari mwenyewe. Wakati mwingine, ninapenda pia kutembea kwa miguu ikiwa ni umbali mfupi. Kwani kunanisaidia kuwa na afya na kupumzika kidogo. Kwa ujumla, napendelea mchanganyiko wa njia zinazofaa, hali ya siku na umbali wa safari.

Napendelea zaidi kula chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu huchangia afya nzuri ya mwili na moyo. Chakula chenye mafuta kidogo hufanya nishugulikie kazi za kila siku kwa urahisi na kunisaidia kuwa na nguvu bila kuchoka haraka. Pia napendelea kula mboga, matunda na nafaka pamoja kiasi na kidogo cha mafuta asili kama siyagi au mafuta ya mizaituni. Mara nyingine ni kisherehekea au wakati wa sherehe maalumu nafanya makubaliano ya kula chakula chenye mafuta kidogo lakini chenye latha nzuri. Kwa ujumla, kula vyakula vyenye uwiano wa mafuta kidogo hufanya mwili wangu kuwa na afya bora na nguvu za kutosha kila siku.

Ndiyo, nimesha wahi kuenda maonesho ya sanaa marakathaa. Napenda sana kuona michoro, kazi za sanaa za mikono na usanii wa kisasa. Kwani huu hunipa msukumo na kunifundisha mambo mapia. Maonesho haya, huu nisaidia kuelewa mitazamo tafauti ya wasani na ubunifu wao. Pia mara nyingi hupanga nafasi ya kuzungumza na wengine kuhufuzu kazi wanazopenda jambo linaloongeza uelewa wangu wa sanaa. Kwa ujumla, kuenda maonesho ya sana ni furaha inapanua akili na kunifanya nijisikie huru na nafurahia maandhari ya ubunifu.

Simu yangu naitumia zaidi kwa mawasiliano na kazi za kila siku. Mara nyingi hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia na marafiki au watu wa kazi. Pia hutumia simu kusoma taarifa muhimu, kupanga ratiba na kufuatilia shughuli zangu. Wakati mwingine, huitumia kwa kujifunza mambo mapya, kusikiliza muziki au kupumzika kidogo baada ya kazi. Kwa ujumla, simu imenisaidia kurahisisha maisha yangu kuokoa muda na kuendelea kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi wa busara na mfano wa kuigwa. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uvumilivu, kusikiliza wenzake na kutoa mwongozo kwa haki. Pia, anapaswa kuwa na uwazi katika maamuzi, kuhimiza ushirikiano na kuongoza kwa mfano badala ya amri tu. Kiongozi mwenye sifa hizi huweza kuunda mazingira ya mshikamano, motisha na mafanikio kwa timu au jamii anayo iongoza.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya inapowezekana. Kuonja chakula kipya, hunipa fursa ya kujifunza tamaduni, tofauti na ladha mbalimbali. Wakati mwingine, hujaribu vyakula hivyo nikiwa nyumbani au nikitembelea maeneo mapya. Ingawa huwa mwangalifu na viungo vinavyotumika. Napata furaha kugundua ladha mpya. Hii hunisaidia kupanua uzoefu wangu wa chakula na kunifanya nidhamini ubunifu katika mapishi na mila za watu wengine.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni ile ambayo inaongoza katika ubunifu, heshima, kwa watumiaji na usalama wa data. Kampuni kama hizi huwa zinaweka kipa umbele, cha faraja na usalama wa watu wanaozitumia bidhaa zao. Na pia hutoa huduma zinazabadilisha, maisha, kwa njia, chanya. Pia napenda kampuni zinazo changia maendeleo ya jamii na mazingira kwa kutumia teknolojia kwa njia endelevu. Ninaamini kampuni zinazo jitahidi kuboresha teknolojia kwa manufaa ya watu wengi na siyo tu kwa faida ya kifedha.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara pale linapo kuwa na muda wa kupumzika. Michezo hii hunipa burudani, changamoto na nafasi ya kupumzika baada ya kazi au shughuli nyingine. Pia napenda michezo ambayo hunisaidia kufikiria kwa haraka, kupanga mbinu na kushirikiana na wachezaji wengine mtandaoni. Wakati mwingine, michezo ya video hunisaidia kujifunza mambo mapya au kuimarisha ujuzi wa kibiashara na kiteknolojia. Kwa ujumla, kucheza michezo ya video ni njia ya burudani, yenye maana, furaha na pia kujifunza kwa wakati mmoja.

Ndiyo, nimeshawahi kuona bahari mara kadhaa. Kuona bahari hunipa hisia ya utulivu na huru. Kwani mawimbi, harufu ya chumvi na upepo huchangia faraja ya akili na mwili. Pia, napenda kutembea kando ya pwani, kusikiliza sauti ya mawimbi na kuangalia mandhari ya asili. Wakati mwingine, kuangalia bahari kuna nisaidia kufikiria kwa utulivu, kupumzika na kupata msukumo wa mawazo mapya. Kwa ujumla, bahari ni sehemu ya furaha, amani na uzoefu wa kipekee wa asili.

Kazini, hushugulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza na kukubali bila kujilaumu. Nikigundua eneo ambalo nina changamoto, hujitahidi kujifunza zaidi kwa kuuliza ushauri, kusoma au kuomba msaada kutoka kwa wenzangu. Pia huu jipangia malengo madogo ya kuboresha hatua kwa hatua. Udhaifu, huu hunifanya nijifunze unyenyekevu, na kunisukuma kufanya bidii zaidi. Kwa kufanya hivyo huwa kugeuza udhaifu kuwa fursa ya kukua, kuimarisha uwezo wangu, na kuchangia vyema katika kazi na timu kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao inapopatikana nafasi. Michezo ya aina hii hunifurahisha kwa sababu hunifanya kufikiri kwa makini, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa utulivu. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na watu wengine, kuzungumza na kujenga uhusiano mzuri. Wakati wakucheza michezo ya ubao, huo najifunza uvumilivu nidhamu na namna ya kushinda au kushindwa kwa heshima. Michezo ya ubao, hunipa burudani yenye maana na hunisaidia kupumzika kiakili.

Sera ya kampuni ninayoiona kwa muhimu sana ni sera ya haki na heshima kwa wafanyikazi. Sera hii inahakikisha kuwa kila mfanyikazi anatendewa kwa usawa bila ubaguzi, anasikilizwa na anathaminiwa mchango wake. Pia ni muhimu kuwa na sera ya mawasiliano wazi ili wafanyikazi waweze kutoa maoni au malalamiko bila hofu. Sera ya mafunzo na maendeleo pia ni muhimu kwa sababu huwasaidia wafanyikazi kukuza ujuzi wao na kuboresha utendaji kazini. Kwa ujumla, sera nzuri hujenga mazingira ya kazi yenye amani, uaminifu na maendeleo ya pamoja.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa mwangalifu katika matumizi ya teknolojia kila siku. Hutumia nenosiri imara na tofauti kwa huduma mbalimbali na hubadilisha mara kwa mara. Pia huwepuka kufungua ujumbe au viungo visivyo julikana hasa vinavyo kuja bila maelezo wazi. Nina hakikisha taarifa zangu binafsi hazisambazwi ovyo na hutumia mipangilio ya faraga kulinda akaunti zangu. Zaidi ya hayo, hujifunza mara kwa mara kuhusu mbinu mpya za ulagai ili nijue jinsi ya kujikinga. Kwa kufanya haya yote, huangaza usalama wangu na kupunguza hatari za mtandao.

Napenda kuvaa nguo za kawaida, zinazonipa, faraja na kunifanya nijisikie huru katika shugulizangu za kila siku. Hupendelea nguo, zisizobana sana, zenye langi, tulivu na zinazofas mazingira ninayokuwa. Wakati wakazi, napenda kuvaa nguo nadhifu na zenye heshima zinazo onyesha umakini na uwajibikaji. Kwa matukio maalum au sherehe, huu chagua nguo zinazo ongeza muonekano mzuri na kujiamini. Kwa ujumla, napenda nguo zinazo changanya faraja, usafi na muonekano unaofaa, hali na mahali nilipo.

Kuhimiza ushirikiano katika timu. Kwanza nasikiliza kila mshiriki, na kuthamini mawazo yao. Napendekeza malengo ya pamoja, na kugawa majukumu kwa uwiano ili kila mtu ajihusishe kikamilifu. Pia, hutoa mrejesho chanya na kushukuru pale mtu anapochangia kwa ufanisi. Mara nyingine hufanya mazungumzo ya kirafiki au shughuli za pamoja nje ya kazi ili kuimarisha mshikamano. Kwa kufanya hivi, kila mshiriki anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu na kazi inakamilika kwa urahisi, kwa mshikamano na kwa matokeo bora.

Wazo zuri, nina kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa ufanisi na kufanya jambo dogo na kusaidia wengine. Napanga kupanga ratiba yangu vizuri ili kumalizia kazi zote muhimu. Lakini pia, kutenga muda wa kupumzika na kufurahia kile kidogo cha maisha. Pia, nataka kujifunza kitu kipya leo kama study au taarifa ambayo itanisaidia baadaye. Wazo hili, linanifanya nijisikie kuwa na malengo, kuimarisha nafsi yangu na kuwa chachu ya mambo mazuri kwa wengine pia. Kwa ujumla, ni siku ya kutumia muda kwa busara na kufanya kila sekunde iwe ya maana.

Wakati wa likizo, hujistawisha kwa kupanga mapema shughuli na mahitaji yangu. Mara nyingi, huanza kwa kupanga mahali nitakapokwenda, kupangilia chakula, mavazi na vifaa muhimu. Pia, huhakikisha kuwa na muda wa kupumzika, burudani na kufanya mambo ninayoyapenda bila msongo. Wakati mwingine, hupanga shughuli za familia au marafiki ili kushirikiana na kufurahia pamoja. Kwa ujumla, kujistawisha kwa umakini, kuna nisaidia kuwa na likizo tulivu yenye furaha na kufanya kila muda uwe wa maana bila hofu au msongo wa ghafla.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri kushirikiana na wengine na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Pia nina nguvu ya kujifunza haraka na kujaribu mbinu mpya ili kuboresha ufanisi wa kazi. Mawasiliano mazuri pia ni nguvu yangu. Kwani huniwezesha kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana kwa urahisi na wenzangu. Zaidi, uvumilivu na nidhamu hufanya nishugulikie kazi kwa usahihi hata wakati wa changamoto. Kwa ujumla, nguvu hizi hunisaidia kufanikisha majukumu yangu, kuimarisha timu na kupata matokeo bora kazini.

Kwa kawaida, huosha nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo niliovaa na shughuli nilizoshiriki. Ninasambaza nguo kulingana na aina kama nguo za kazi, nguo za kawaida na nguo za michezo. Ili, kuhakikisha zinabaki safi na zenye afya. Pia hujaribu kutumia sabuni au dawa zinazofaa kulinda rangi na muundo wa nguo. Wakati mwingine, nguo zenye uchafu mkubwa hupangwa kando au kuoshwa haraka ili kuepuka harufu au kuharibika. Kwa ujumla, kuosha nguo mara kwa mara, kunahakikisha usafi, faraja na kuendeleza afya nzuri.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofikia hatua ya kujitambua na kuchukua maamuzi ya kuboresha maisha yangu. Ilikuwa ni kipindi ambacho nilijifunza kuwajibika zaidi, kueka malengo na kufanya kazi kwa bidii ili kuyafikia. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha, kazi na uhusiano na mengine. Nilijifunza kuwa changamoto ni sehemu ya ukuwaji na si mwisho wa safari. Tangu wakati huo, nimekuwa ni kijiamini zaidi, kuchukua hatua kwa busara na kudhamini kila fursa. Ninayopata katika maisha yangu ya kila siku.

Naposhughulikia makosa kazini, kwanza hujikubali binafsi bila hofu na kujilaumu sana, mimi huchukua kwa umakini chanzo cha makosa ili kuelewa ni wapi nilikosea, na jinsi ya kuepuka kutokea tena. Maranyinge hujadili na wenzangu au mkuu wangu ili kupata suluhisho sahihi na njia za kurekebisha kosa hilo. Pia huweka mpango wa hatua zinazofuata ili kurekebisha makosa na kujifunza kutokana nayo. Kwa ujumla, kushugulikia makosa kwa utulivu na busara kunanisaidia kuboresha utendaji, kujenga uaminifu kazini, na kuendeleza ufanisi wa timu.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni mara kwa mara, hasa pale ninapohitaji kuokoa muda na kulinganisha chaguo mbalimbadi. Ununuzi mtandaoni, hunipa urahisi kwa kuona bei, kusoma maoni ya wanunuzi wengine na kuchagua bidhaa nikiwa nyumbani. Pia, hunisaidia kupata vitu ambavyo, wakati mwingine havipatikani kwa urahisi sokoni. Hata hivyo, huwa mwangalifu kuchagua wauzaji, wanaoaminika na kuhakikisha tarifa zangu zinalindwa. Kwa ujumla, kununua vitu mtandaoni, hunifanya nijisikie huru, huokoa muda, na hunipa uzoefu mzuri, wakisasa wamanunuzi.

Ndoto yangu kubwa ni kuona maisha yangu na ya familia yangu yakiwa na utulivu na furaha isiyo na kikomo. Ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia wengine si kwa maneno tu, bali pia kwa vitendo. Hasa wale ambao hawawezi kufanikisha ndoto zao wenyewe. Pia nataka kuendeleza ujuzi wangu kujifunza mambo mapya kila siku. Na kuwa mfano wakuigwa katika jamii. Kwa upande wa kazi, ndoto yangu ni kuunda miradi ambayo itakuwa na faida kwa watu wengi na pia inaboresha mazingira yetu. Kwa kweli, ndoto yangu ni kubwa na inahitaji juhudi, uvumilivu na ndoto za kweli. Zinazotimiza kwa kwa hatua na ndogondogo kila siku.

Ninaongeza ufanisi wa kazi yangu kwa kupanga michakato vizuri kabla ya kuanza. Kwanza, ninaweka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi. Kisha, nashughulikia hatua moja baada ya nyingine bila kuchelewesha. Pia, natumia teknolojia na zana zinazosaidia kurahihisha kazi. Kama vile, programu za kupanga muda au kufuatilia miradi. Kila mara, ninaangalia hatua nilizofanya kuondoa changamoto au usumbufu unaoweza kuadhiri matokeo. Pia, napenda kushirikiana na wenzangu. Kwani maoni yao mara nyingi hufanya kazi kuwa bora zaidi. Kwa kufanya hivi, michakato ya kazi inakua rahisi yenye mpangilio na inaleta matokeo bora kila mara.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mengi, lakini mojawapo ni kupata heshima na kuaminika na wenzangu na viongozi. Nimefanikiwa kumaliza miradi muhimu kwa wakati. Jambo ambalo limeongeza ufanisi, wa timu na kuleta matokeo mengi kwa kampuni. Pia, nimejifunza kushughulikia changamoto kwa ubunifu na mara nyingi mapendekezo yangu yamekubaliwa na kutekelezwa. Mafanikio haya, hayahusiani tu na matokeo ya kazi, bali pia na jinsi ninavyoshirikiana na wenzangu na kuunda mazingira ya kazi yenye mashirikiano. Kwa kweli, mafanikio haya yamenifanya nijivunie kazi yangu na kunitia motisha ya kuendelea kuwa bora zaidi kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kujiskia huru. Wakati nikiwa majini nahisi kama mawazo yote ya kazi na changamoto za kila siku yanapungua pole pole. Kuogelea pia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kuongea nguvu na kuboresha pumzi. Ninapopata muda napenda kuogelea nikiwa pekee yangu ili nitafakari au wakati mwingine na marafiki kwa ajili ya burudani kwa ujumla. Kuogelea ni shughuli inanipa furaha afya njema na kunisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu binafsi.

Ndio, napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikirika na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Hadithi hizi hunichochea kufikiria zaidi, kwa ubunifu na wakati mwingine hata kujifunza mafunzo ya maisha kwa njia ya kipekee. Napenda hasaa hadithi zenye siri, viumbe wa ajabu au matukio yasiyo ya kawaida yanayofanya mtu atamani kujua kinachoendelea. Kusikiliza au kusoma hadithi za ajabu hunisaidia kupumzika na kusahau kwa muda changamoto za kila siku. Kwa ujumla, hadithi za aina hii, hunipa burudani, msisimuko, na huniacha nikiwa na mawazo mapya baada ya kumaliza.

Mwandishi wa vitabu anayeweza kunipa motisha ni Chinua achebe. Ninapopata nafasi ya kusoma kazi zake hususan things fall apart. Hunipa mtazamo wa jinsi historia utamaduni na maisha ya kila siku ya navyounganishwa. Pia, ninafahamu jinsi mwandishi anavyoweza kutumia maneno kwa ustadi mkubwa kufikisha hisia za ujumbe. Kazizake, hunifanya nathubutu kuandika, kufikiria kwa kina na kushughulikia changamoto za maisha kwa uangalifu zaidi. Kwa kweli, mwandishi mzuri huniachia wazo au hisia ambazo zinanifanya nachelewa kidogo kusoma au kufikiri zaidi na kuniacha nikiwa na msukumo wa kuboresha ujuzi wangu binafsi.

Ili kuweka afya nzuri napanga maisha yangu, kwa njia ya kuzingatia mwili na akili. Kila siku, najitahidi kula chakula chenya virutubisho vinavyo hitajika ni kunywe maji ya kutosha na kuepuka kula vyakula vya ziada au vyenye mafuta mengi. Pia, ninajitahidi kufanya mazoezi kama kukimbia, yoga au hata kutembea kwa mwendo, wa kawaida ili kuimarisha mwili. Lishe nzuri na mazoezi husaidia pia kudumisha nguvu na akili, na kuboresha hisia zangu. Zaidi ya yote napumzika vizuri, na kujiepusha na masongo ya mawazo kadri niwezavyo. Kwani afya nzuri haionekani tu kwenye mwili, bali pia kwenye akili. Kwa hivyo, hii ni njia yangu ya kudumisha maisha yenye afya na nguvu kila siku.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Ninapokimbia nahisi mwili wangu unapata nguvu na pumzi inakuwa bora zaidi. Pia kukimbia hunipa muda wa kuwa peke yangu kufikiri kwa utulivu na kuachilia mawazo ya kila siku. Wakati mwingine, nakimbia asubuhi mapema au jioni. Hasa hewa inapokuwa safi na tulivu. Mazoezi haya, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza stamina na kunifanya nijisikie mchangamfu baada ya kumaliza. Kwa ujumla, kukimbia ni sehemu muhimu ya maisha yangu na kwa sababu, hunisaidia kudumisha uwiano mzuri kati ya afya yangu, nguvu na utulivu wa akili.

Ili kuwatia moyo wenzangu kazini najitahidi kuwasikiliza na kuwaheshimu mawazo yao. Ninapopata nafasi, ninawapongeza kwa kazi nzuri wanayofanya hata kama ni jambo dogo. Kwa sababu, pongezi huongeza kujiamini. Pia, nashirikiana na kikamilifu kuwasaidia pale wanapokumbana na changamoto na kuwahimiza wasikate tamaa. Ninapenda kuonyesha mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu ili nao wahamasike. Kwa kufanya hivi, tunajenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, motisha na mafanikio ya pamoja.

Ninajihisi kuwa na shauku na msukumo kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kuelewa ni sehemu gani, ninafanya vizuri na nizipi zinahitaji kuboreshwa. Tathmini hizi hufanya nione maendeleo yangu binafsi na kunipa mwongozo wa hatua zinazofuata. Ninapopokea maoni kwa uwazi nahisi motisha ya kujifunza zaidi na kufanya vizuri zaidi siku za usoni. Pia, husaidia kuboresha uhusiano wangu na wenzangu na viongozi kwa sababu kila mtu anajua matarajio ni yapi. Kwa kweli, tathmini za kazi si kitu cha kuogopa, bali ni fursa ya kukua, kujifunza na kuwa bora kila siku kazini.

Napiga picha mara nyingi, hasa wakati kuna tukio maalum, mandhari nzuri au kitu kinachonivutia. Si lazima iwe kila siku, lakini ninapopata nafasi, napiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu au kushirikisha wengine uzuri wa kile ninacho ona. Pia napenda kupiga picha kama njia ya kujieleza na kujaribu mitazamo au mbinu mpya za picha. Mara nyingine napiga picha ili kurekodi maelezo ya kazi zangu au miradi ninayo shugulikia. Kwa kweli kupiga picha, kuna nipa furaha, kumbu kumbu nzuri na mara nyingi kunachochea ubunifu wangu katika maisha ya kila siku.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shugli zinazolenga maendeleo na ustawi wa watu wanao nizunguka. Ninapopata nafasi nawasaidia kwa maarifa nilionayo hasaa katika maswala ya teknolojia, elimu au ushauri wa kawaida. Pia, ninajitolea kushiriki katika shugli za kijamii kama mikutano, kazi za usafi au miradi ya kusaidia wale wanaohitaji. Kupitia ushirikiano na muwasiliano mazuri na jitahidi kumahamasisha wengine kufanya kazi pamoja kwa ajili ya manufaa ya wote. Kwa kufanya hivi, ninajisikia kuwa sehemu muhimu ya jamii na ninaamini mchango mdogo wa kila mtu unaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu napenda uhuru wa kuamua mwelekeo, wa kazi na kuona matokeo ya juhudi zangu binafsi. Kuanzisha biashara, hunipa fursa ya kutumia ujuzi wangu, ubunifu na mawazo mapya kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii. Pia, hunifundisha uwajibikaji, uvumilivu na kupanga vizuri rasilimali. Ingawa kuna changamoto kama hatari na ukosefu wa uhakika ni naona biashara kama safari ya kujifunza na kukua. Kwa kweli, wazo la kua na biashara yangu hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kufikiria kwa muda mrefu kuhusu mafanikio na mchango wangu kwa wengine.

Ndio, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chanye afya na kinaladha nzuri. Samaki hunipa virutubisho muhimu kama protini na mafuta mazuri yanayosaidia mwili na akili. Napenda hasaa samaki waliopikwa kwa njia rahisi kama kuchemshwa au kukaangwa kidogo. Ili ladha yake ibaki ya asili. Pia kula samaki hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Tofauti na vyakula vizito sana. Ninapopata nafasi, napendelea kula samaki pamoja na mboga, au wali, na mara nyingi, ni chaguo langu, ninapotaka chakula chenye afya, na kinachonitosheleza vizuri.

Kwa kawaida, ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka, hasa pale ninapohitaji huduma za afya kama uchunguzi wa kawaida au tiba fulani. Napenda kutunza afya yangu ili kujaribu kuepuka kwenda mara nyingi hospitalini, lakini ninafahamu kuwa ni muhimu kufanya uchunguzi wa mara kwa mara ili kudhibiti afya yangu. Pia, napenda kwenda hospitali pale watoto au familia wanapohitaji msaada. Kwa kuwa afya ni jambo muhimu kwa wote. Kwa hivyo, ingawa ni mara nyingi kila ziara ya hospitali ni muhimu sana. Na huniwezesha kudumisha afya yangu na ya wale ninaowajali.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza michezo ya nje, pamoja na marafiki zangu, kama kukimbia, kuruka kamba, na kucheza mpira. Pia, nilifurahia kuchunguza mazingira yanayonizunguka, kama kutembea mashambani, au kukusanya vitu vidogo vilivyo nivutia. Wakati mwingine, nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee au kusoma vitabu vya picha ambavyo vilichochea mawazo yangu. Michezo na shughuli hizi zilinifundisha kushikiriana na wengine kuwa mbunifu na kufurahia mambo madogo ya maisha. Kwa kweli, utoto wangu ulikua kipindi cha kujifunza, kucheka na kujenga msingi, wa tabia na ndoto nilizonazo hadi leo.

Kila asubuhi ninapo amka na panga dakika chache kwanza kujianda kihisia na kiakili kwa siku inayofuata. Na pima mapumziko yangu, kunywa maji na mara nyingine kufanya mazoezi mandogo kama kutembea au kupumua kwa kina ili kuamsha mwili. Kisha, napanga kipao mbele cha kazi na malengo ya siku hiyo na kuhakikisha nina mpangilio wa mambo muhimu. Pia, napenda kutumia muda huu kwa kutafakari au kuandika mawazo yangu. Ili nijisikie mtulivu na kuanza siku kwa nguvu na mtazamo chanya. Kwa kweli, asubuhi ni wakati muhimu sana wakueka misingi, ya siku yenye tija na yafuraha.

Kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mpangilio na mawasiliano ya uwazi. Kwanza, tunatumia zana za mtandaoni kama barua pepe, ujumbe wa papo kwa papo na mikutano ya video ili kuhakikisha kila moja anaelewa majukumu yake. Pia, tunapanga malengo ya pamoja na tarehe za kukamilisha kazi ili mtu ajue matarajio. Mara nyingi tunashirikiana kwa kubadilishana mawazo, kushughulikia changamoto pamoja na kuhamasisha kwa kila hatua, zaidi ya yote najitahidi kuwa makini na kuwasikiliza wenzangu. Kwani kazi ya timu ya mbali inahitaji uvumilivu, uwazi na mshikamano wa kila siku ili kufanikisha miradi kwa ufanisi.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kupitia majukumu yote ninayotarajiwa kufanya. Kwanza naweka malengo ya wiki nzima kisha nagawanya katika kazi ndogo ndogo za kila siku ili ziwe rahisi kufuatilia. Ninatumia kalenda au orodha ya kazi ili kupanga muda na kipaumbele cha kila jukumu. Pia naacha nafasi kidogo kwa mabadiliko au kazi zisizo tarajiwa. Kila mwisho wa wiki, napitia yale nilio yakamilisha na kupanga maboresho ya wiki inayofuata. Kwa kufanya hivi, kazi yangu inakuwa na mpangilio, inapunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kutimiza malengo yangu.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda eneo ufukweni lenye utulivu na manthari ya kupendeza. Ningependa kuwa karibu na bahari, nikisikiliza sauti ya mawimbi na kufurahia upepo mwanana. Nikiwa huko, ningependa kupumzika zaidi, kutembea ufukweni asubuhi au jioni na pia kuogelea mara kwa mara. Ningependa kusafiri pamoja na familia au rafiki wa karibu. Ili tushirikiane furaha na kumbukumbu nzuri. Likizo hii ingekua zaidi ya kupumzika na kujitunza kuliko kufanya shughuli nyingi. Kwa kweli ni aina ya likizo inayorudisha nguvu utulivu wa akili na furaha ya kweli.

Ujuzi ningependa kujifunza ni kuzungumza lugha ya ziada hasa kifaransa kwa sababu unafungua fursa nyingi za mawasiliano na kazi. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa dunia. Nimesha wahi kujaribu kujifunza kidogo, kupitia video na programu za simu, lakini sikuwa na mpangilio mzuri. Safari hii ningependa kujifunza kwa ratiba maalum. Nikitumia vitabu, mazoezi ya kusikiliza na kuzungumza na wengine. Naamini wakati mzuri wakuanza ni sasa. Kwa sababu kujifunza ujuzi mpya kuna hitaji uvumilivu na kuanza mapema huleta matokeobora.

Kazi yangu ni kushugulikia teknolojia na programu za kompyuta, hasa kwenye maendeleo ya tovuti na usimamizi wa miradi midogo. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda mbinu za ubunifu na jinsi teknolojia inavyoweza kusaidia maisha ya watu. Kitu ninachokipenda zaidi ni kuona matokeo ya kazi yangu yakifanya watu wafurahie au kurahihisha shuguli zao. Changamoto mara nyingi ni kushugulikia tatizo gumu la kiufundi au muda mfupi wa kukamilisha miradi. Ningependa kubadilisha ni jinsi ya kupanga muda vizuri zaidi ili nipate nafasi ya kujifuza mbinu mpya kila siku na kupunguza msongo wa kazi.